Chakula ninachokipenda zaidi ni nyama choma. Chakula hiki nakipenda maana kina ladha ya kuvutia napenda sana nyama choma maana pia kuweza kunipa ari ya kula. Chakula hiki niliweza kukila mara ya kwanza nikiwa na babangu mzazi. Nilipokua umri wa miaka kumi na mitatu hivi ambapo nilmsaidia katika shughuli ya kuchoma nyama hiyo. Napenda nyama hii mana inanifurahisha na inanipea ari ya kuikula. Niliikula mwisho wiki iliyopita maana naipenda hivyo basi lazima niile mara kwa mara.

Mwezi wa naupenda zaidi mwezi wa kumi na mbili yaani disemba mwezi huu naupenda maana ndo mwezi ambao kila mtu katika jamii hufurahia pamoja na jamii yake na kujuliana hali baada ya uchovu wa mwaka mzima wa kufanya kazi mwezi huu pia ndipo watu wanaeza kujiliwaza na kufurahi pamoja na kula mapochopocho na kushirikiana kifamilia hivyo basi kujielewa na kujizidisha na kuendeleza utangamano katika jamii.

Mimi kwa mara nyingi siendi maktabani maana ninapohisi kusoma hutafuta kitabu ninachodhamiria kukisoma kwenye mitandao ya kijami na naweza kukisomea hapo hivyo basi sionelei umuhimu sana wa kutembea maktabani kwa maana hata hamna maktaba ilio karibu na nyumbani ninapoishi hivyo basi ni ngumu sana kuweza kupata kupata kazi ya kukushughulikia katika ari zako za kosoma maktabani.